Chakula ninacho kipenda zaidi ni pasta na jibini. Pasta na jibini ni tamu kwangu sana na haswa jibini iwe mingi. Nakumbuka, napenda kukila nyumbani, na pia napenda kukila nikenda kwa mkahawa wakati ule naenda kwa mkahawa. Ila sipendi kwenda kwa mkahawa kwa ivo naila nyumbani. Ina ladha tamu sana ina ladha tamu siwezi kabisa kueleza jinsi jibini inavyonja wala naeza sema lakini naeza sema ina ladha tamu sana. Mara yangu ya kwanza nilipo kila nikiwa mtu mzima si nikiwa mtoto kwani utotoni hatukula vyakula vya iyo vya aina iyo. Mara mingi hatukuwa tunakula pasta wala jibini kwa hivyo nimeikula nikiwa mtu mzima. Huenda yaweza kuwa nilikula nikiwa katika chuu kikuu ndio, chuo kikuu. Hakuna mtu, siwezi sema haswa kuna mtu aliyenieleza kuhusu hicho chakula. Ni katika ule kujaribu kwangu majaribio nikaipenda sana nikaipenda sana pasta na nikapenda sana jibini na sasa huo mchanganyiko nika upenda sana. Na fikiri mara yangu ya mwisho kukila hicho chakula ilikuwa mwaka ulio pita. Kwani sasa hivi tuko tarehe kumi na mbili sijala hicho chakula huu mwaka lakini nakumbuka niliikula mwaka ulio pita na nimekila mara mingi sana kwa kweli hicho ni chakula changu ni nacho kipenda zaidi.

Nafikiri mafanikio ya binafsi nayo dhamini kazini sana ni kupana ngazi. Kwasababu huwezi kuwa umepata kazi alafu una. Bado unaendela kufanya kazi katika mahala ulipo kuwa ulipo anza. Ni vizuri kupanda ngazi. Iyo ni mafanikio ninayodhamini. Pia kuongezwa mshahara ni kitu ya maana sana. Huwezi kuwa ulianza na kupokea mshahara wako labda wa shilingi elfu themanini na bado upo hapo hausongi mbele. Na tumai kupanda angazi na kuongezwa mshahara ni baadhi ya mafanikio nayo thamini kazini. Pia kukua wewe ndo unangaa, kungaa katika kazi unayoafanya, ni mafanikio mazuri sana kabisa kazini. Kwasababu unapo jua kabisa unavyo stahili kufanya na unafanya kwa bidii na pia unafanya ukifanya unangaa, hicho ni kitu cha maana sana. Katika hadi hiyo kazi yako na kwako kibinafsi itakupa motisha wakuendelea na itakusukuma zaidi ufanye vyema zaidi.

Ndio nimewahi shiriki mashindano tofauti tofauti, kama nakumbuka. Kulikuwa na mashindano ya michezo ya kuigiza pale shule. Na ulikuwa wakati mzuri sana, ila hatukufaulu. Hatukuwa washindi. Lakini ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kushiriki katika mashindano ilikuwa mashindano yenye raha sana, tulijiburudisha na tukapata wakati mzuri wakuonyesha talanta zetu ila nakumbuka hatukufaulu na ndiposa hatukuendelea katika hatua hio ingine lakini ilikuwa wakati mzuri sana.

Ndiyo naweka picha zangu mtandaoni nakumbuka kitambo nilikuwa naweka mingi sana ila kwa sasa nimepunguza mara ambazo naeka picha zangu mtandaoni kwa sababu unaitaji kwa kikisha ya kwamba niko salama na picha zangu zitakuwa salama. Kwa sasa, sisi sema picha zangu zipo, mtandaoni, naeka kwa ule mda wa siku moja, masaa ishirini na mane, baada ya hapo hamna picha yangu yote inabaki mtandaoni. Kwa hivyo iyo ilikuwa shuguli ya apo awali, kwa sasa nina najihisi ya kuamba, hakuna usalama kabisa, hakuna usalama kabisa uneza sema, hakuna mta taiba picha hako, ama ibe sura hako, hauna uwa uhakika kwa sasa. Kwa hivyo ndo mana siyeikipicha zangu mtandaoni, kwa zaidi ya masa kumi na mane, samahani masa ishirini na mane.

Kwa kweli, siwezi sema hakika ni mwezi gani naupenda zaidi kwa sababu nina miezi mbili. Kuna mwezi wa machi kwa sababu napata ya kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Na siku ya kuzaliwa ni siku ya maana sana katika maisha ya mtu. Kwa hiyo sababu, nafurahia sana mwezi wa machi ila sherehe ni moja pekee yake. Mwezi mwingine ninaoupenda zaidi ni mwezi wa disemba. Kwani sherehe ni mingi, unapata nafasi ya kusherehekea na marafiki na wazazi, familia, watu wote hadi kanisa, familia za kanisa zinashughulika na hizo sherehe. Kwa hivyo hakika siwezi sema Machi ila Machi ipo, lakini mwezi ninaopenda zaidi kabisha ni mwezi wa Disemba. Hadi kama nchi na dunia mzima, mnapata nafasi mzuri ya kusherehekea. Kwa hivyo naweza sema mwezi wa Disemba.

Mara mingi wakati ule sifanyi kazi, tukivuka mwaka najipatanga pale kanisani. Napenda kuwa kanisani kusherehekea mwaka mpya. Kushukuru mungu maulana kwa kunipa uhai na pia kunipa afya njema na kubakikisha ya kwamba huo mwaka umeisha na mwaka mpya waja. Bado nikiwa uhai na mwenye afya bora kwa hivyo, napenda sana kuwa pale kanisani kushiriki na waumini wenzangu, kushiriki na familia yangu, kushiriki na marafiki zangu, pale kanisani, sikuangi mahali pengine popote, napenda sana pale kanisani ila kwa ule wakati ambao nahitaji kuwa kazini, siku ya kusherekea mwaka mpya.

Haijalishi mara ngapi kwa sababu naweza fanya mara yote inapohitajika kusasisha vifaa vyangu. Kwa hivyo hata kama nimefanya mara kumi naeza fanya hata mara ishirini haswa kama inahitajika kwa sababu nataka vifaa vyangu vifanye kazi vilivyotengenezwa kufanya kwa utaratibu na vifanye kazi vizuri. Kwa hivyo, haijalishi nitasasisha marangapi. Bora ifanye kazi inavyostahili.